Unapumzika vipi baada ya siku ndefu kupumzika ni jambo la muhimu kwa mwili wa binadamu Kila siku nafanya shughuli nyingi naenda kazini, nafanya kazi mbalimbali za mtandaoni Baada ya siku ndefu, yenye uchovu mwili wangu na akili yangu vinahitaji kupumzika Ili niweze kuanza siku nyingine nikiwa na ngumu Mimi baada siku ndefu napenda kuanza mzisha akili kwanza Naanza kwa kukaa kimya kwa dakika chache nikiwaza mambo mbalimbali niliopitia kwa siku iyo ii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nafuu pili napenda kusikiliza muziki utulivu Muziki hunifanya nisahau uchovu wa siku na hunipa amani ya moyo Wakati mwingine naangalia video mbalimbali za kuburulisha kwenye mitandao ya kijamii Kwangu mimi kupumzika muda mwingine nalala nalala usingizi mzuri ni muimu sana kwa afya yangu. Napolala vya kutosha mwili wangu na akili yangu. Upata nafasi ya kupumzika vizuri, ndio maana napenda kwa kikisha kuwa na lala kwa muda unafaa. Kuna wakati pia. Napumzika kwa kuzungumza na watu mbalimbali.